Safiri kwa ndege siku katha nikilekea Afrika kusini kwa shuhuli ya kuwa tembelea ama kuziona mbuga za wanyama ni safiri kwa ndege maramu.

GPS unionyesha maeneo ambako kila nakoenda na siezipotea GPS unipa ile motisha na kuhakikisha kuwa kila malini niendako Nenda salama hata kama sija tembea huku Napenda kutumia GPS wakati nina safiri ili kuhakikisha kuwa Naifuata njia ambayo niko sawa kabisa alafu siezi potea.

Bila shaka huwa nasoma maoni mtandaoni kwa sababu kusoma maoni mchandahoni huwa kuna niepusha na asara ama udanganyifu kwani maoni nasoma na gunduwa mapema baadhi, bidhaa ama, uduma zilizo bora ni zisizo bora, pia napata uzuefu wa watu wengine na kukuza kuwelewa na maa.

Nasherekea vipi siku yangu ya kuzaliwa. Nasherekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na familia. Kuna karamu ama mlo. Natuna vila vyakula mbali mbali kama vile pilau. Na baada ya hivyo tunachukua picha za historia na video pia. Na pia natembea katika mbunga za wanyama ili kuwaona wanyama pori na kufurahia maeneo mapya ambayo sijatembea.

Kampuni ya Samsung, hii utoa teknolojia, vyombo vya teknolojia ama elektroniki kama vile simu, kompyuta na tarakilishi ambazo huwa ni za kudumu na bei yake huwa.

Naam navaa saa, saa ambayo ninavaa ni, saa ya dhahabu niliyopewa na mama mzazi kama zawadi na vaa saa kwa mkono wa kushoto saa ya dhahabu, ambayo hunisaidia kujua namna masaa yanavyo songa Napenda saa zaidi kwamaana ina nifanya niwe mtana shati zaidi.

Nahifadhi fedha vipi nahifadhi fedha kwa kutenganisha akiba na matumizi alafupia natumia akaunti na akaunti ya simu na pia ya benki na natenganisha bajeti ya kila mwezi na kuhakikisha kuwa pesa hizi sizitumii vibaya ila kwa namna ambayo inahitajika.

Timu bora ya mpira wakilubi wakimarekani ni ile timu ya New England Patriots ni wamekua mabingwa kwa mara 6 wametawala sana kuanzia mwaka wa 2000 hadi 2019 ni timu ambayo imejutuma sawasawa mejiza.

Naam napenda kusikiliza radio, hasa radio maisha na radio 47, vipindi kama vile nuru ya lugha, vipindi ambavyo bahari ya lugha, ambavyo najifunza zaidi kuhusu na namna lugha ya kiswahili inavyotumika na ilivyo shamiri, na pia karakana ya soka ambapo napata zile taarifa kuhusu na michezo mbali mbali.

Mazingira ya kazi ninayoyapenda ni yale mazingira ambayo hunifanya nijisikie huru, salama na mwenye motisha kila siku kazini. Pale ambapo kuna utulivu na heshima kati ya wafanyikazi. Hayo ni maeneo ambayo ningependa kukaa zaidi na kufanya kazi kwa kujituma heshima na maelewano. Na ni mazingira bora.

Mkene walbora alikuwa mwandishi waariwaya na mashairi Ariwaya kama vile kidagaa kime muozea Alafu pia kuna diwani ya damu nyeusi ani mtu mbae alikuwa anafanya bidii Alafu ni mtu aliye.

Zangu ana marafika walioko katika sehemu mbalimbali za dunia kwa kuwapigia simu, kufanya video koli na vilevile kuandikia harafa na pia kuwatumia barupepe na harafa tu kwa kichu.

Natazama video wapi mtandaoni, natumia ule mtandaoni unaitwa YouTube, kutazama video, kwani YouTube huwa moja wapo ya tovuti kubwa zaidi duniani ya video za burudani na muziki, pia kuna TikTok, kwa video fupi za burudani, michezo na taarifa, halafu Instagram na Facebook pia huwa naona video.

Rangi ambaye inanipendeza zaidi ni rangi ya kijani kibichi Kwani rangi hii uhusishwa na asili na mazingira miti majani nyasi Ahuwa ya utulivu na amani kwani utuliza macho na akili ana huwa pia rangi ya afya na huwa hii mara nyingi hutumika kwa kilisha maisha na kuwa.

Ninaboreshaje michakato ya kazi, ninaboresha michakato ya kazi kwa kupanga kazi vizuri, kuweka vipaombele na kutumia zana za dijiti kuokoa muda. Ili kuhakikisha kuwa shughuli hii, imekamilika na kazi imefanyika kwa wakati ambao unafaa.

Mimi ni mtu wakuwahi naamka asubuhi mapema kwa sababu wakati huo akili huwa tulivu halafu nina muda wa kupanga siku na tija huongezeka pia unisaidia kiafya kwa ni mwili haupati ratiba nzuri ya usingizi na kuanza siku bila haraka ama msongo wa mawazo.

Vitumizi kazi ama vifa ni vitu ambavyo vikisaidia kufanya shuguli ya kazi. Vifa ama vitumizi kazi ama zana. Hutumika kufanya vitu mbali mbali. Kama vile vifa vya vita na vifa vya kufiekea.

Teksi ni gari la kukodi ambalo husafirisha abiria kutoka sehemu moja kuenda nyingine kwa malipo maalum. Hutumika mjini na hutowa huduma ya haraka na rahisi mara nyingi huendesha na dareva. Asiye saziliwa na hivyo kuhakikisha kuwa kuna mtu kusonga kutoka maeneo moja hadi.

Tafuta chunguza ama angalia kwa makini ili kupata kitu unachokihitaji. Unaweza kutafuta kitu kilichopotea tarifa majibu loseli fulani. Kutafuta kunaweza kufanyika kwa kuuliza kusoma kwa kutumia njia ya mitandao. Iyo ndo maana ya tafuta.

Mkutano linamaanisha kukusanyika kwa watu wawili au zaidi kwa lengo maalumu. Na lengo hili linaweza kuwa kujadili mambo ya kazi, kufanya maamuzi, kushirikiana na mawazo, ama kutafuta tatizo fulani. Mkutano unaweza fanyika ana kwa ana ama kwa njia ya mtandao.

Neno uongozi linamaanisha uwezo wa kuongoza kuelekeza ama kuhamasisha watu ili kufikia lengo fulani. Uongozi mzuri uhusiana hupanga, kufanya maamuzi, kusikiliza wengine na kuwa mfano bora. Kiongozi husaidia timu kufanya kazi kwa umoja na kutatua changamoto zinazo jitokeza.

Timu yangu ninayoipenda zaidi huwa ya miguu ni timu ya Manchester United aliyoko bara ulaya jiji la Manchester ligi kuu ya uingereza. Ni timu ambayo imetoa mataji ubingwa hatakribani mara ishirini na inawachezaji wa kujituma sawa sawa alafu ni timu iliyo na mashabiki wengi dunia nzima.

Chakula na chokipenda zaidi ni chakula kiitwacho pilau. Kwani ni chakula kinachotengezwa kwa wali. Uliopikwa pamoja na viungo maalumu kama karafuu. Mdalasani, iliki, vitunguu na pilipili. Mara nyingi hupikuwa pamoja na nyama ya ngombe, kuku au mbuzi. Na wakati mwingine huongezwa viazi ni chakula ambacho huwa na radha ta.

Ujuzi ambayo ningependa kujifunza ni kutumia teknolojia kufanisi, hasa, komputa na programu za kisasa. Ujuzi huu utanisaidia kufanya kazi kwa haraka, kupata tarifa kwa urahisi na kujiendeleza kielimu na kitaaluma.

Napendelea mahali pakimya kwa sababu mahali hapa, hunisaidia kufikiria kwa utulivu na amani. Katika mazingira haya kimya naweza kusoma, kufanya kazi na kuomba bila usumbufu na kimya pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, na kusaidia akili yangu kupum.

Mafanikio ambae nimepeta kazini ni pamoja na kuboresha utenda kazi wangu na kujitimiza malengo nilio pangilia kwa wakati. Na nimefanikiwa kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri na wenzangu. Jambo lililo ongezea ufanisi wa timu yangu. Nimejifunza ujuzi mpya ulio ni saidia kuboresha ubora wa kazi yangu.

Nisiri salama vipi Kwa kutumia mchanganyiko herufi kubwa na ndogu na mbali na alama kama ya kunukuu naepuka kutumia majina yangu kutare ya kuzaliwa ama neno raisi kubahatisha natumia neno siri tofauti kwa kila akaunti ili takikisha kuwa.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya nini? Wakati wa jua kali, mimi ninatulia penye kivuli ama ndani ya nyumba ili kujikinga na joto. Pia napenda kunywa maji mengi, ama vinywaji baridi ili mwili usipate upungufu wa maji. Mara nyingine napenda kuoga na maji baridi na kuvaa nguo nyepesi.

Naam, napenda kuangalia nyota wakati wa usiku kwa mana kuangalia nyota hunifanya niwe na utulivu na furaha. Na kuangalia nyota hunisaidia kutafakari maisha na kupunguza mawazo pia hunivutia na uzuri wa ulimwengu na maumbile ya mwenyezi mungu.

Mfumo gani wa simu napendelea mfumo wa android kwa sababu ni raisi tumia na unachaguo nyingi za programu android hunipa uhuru wakubadilisha mwonekana wa simu na kupakua programu mbali mbali kulingana na mahitaji yangu ana hivu pia hunipea na.

Ila shule za upili Nitikisha ambae nilinunua kwa bei ambae ilikuwa nafuu zaidi na nilifraia matukio hayo nikuwa tulicha ngamuka.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga wa kati hauchoshi macho wala kuleta usingizi, mwanga mkali sana uneza kumiza macho wakati mwanga hafifu ufanya mtu ashindwe kuona vizuri hivyo mwanga wa kati hunipa utulivu na umakini mzuri ninaposoma ama kufanya kazi.

Likizo ya ndoto nigependa kutembea katika nchi ya ugriki, jiji la anthens, jiji hili lina mabustani ya kupendeza, ni jiji ambalo watu wanapenda amani na pia lina mbuga za kufana zaidi.

Ushauri nezo mpa mtu anaeanza kazi, ani awe mtu mnyenyekevu na awe tayari kujifunza, ani muhimu afike kazi ni kwa kati, asikilize mailekezo na ulize maswali anaposhindwa kuelewa, pia afanya kazi kwa bidii na ashirikiane na wenza kevizuri kazi ni.

Naam napenda chakula cha haraka kwa sababu chakula cha haraka ni rahisi kupatikana na huokoa wa mda hasa ninapokuwa na shuguli nyingi. Na chakula hiki hunisaidia kushiba haraka bila kusubiri muda mrefu wa kupika. Baadhi ya vyakula hivi ni kama vibanzi na sambusa. Ni vyakula ambavyo navipenda.

Naanzaje mradi mpya wakazi. Kwanza kabisa ni kuelewa lengo la mradi na maitaji yake. Akisha nipange hatua nitakazo zichukua na uweka muda wakukamilisha kila hatua. Nitaftie rasilimali zinazo hitajika na alafu ni gawe majukumu kwa timu ikiwa ni nayo. Nafuatilia maendeleo na kurekebisha pale panapo hitajika.

Napenda kuwasiliana kwa ile njia ya mdomo moja kwa moja na watu, ili niwaeleze mambo wayasikie namna yalivyo na uzito na iwapo kuna maswali yoyote ama changamoto yoyote waniulize ama kama siwezi patana moja kwa moja hili nitawapigia simu tuonge, tuelewane na tuhakikishe kuwa kila mtu yupo kwenye mstari sawa na hatafunya makosa.

Mboga ninazo zipenda zaidi kula ni mboga za managu kwa sababu mboga hizi huwa na viritubisho muhimu kama vile vitamini na madini yanayo saidia kuimarisha afya ya mwili. Managu mimi huipika kwa njia mbalimbali kama vile kuchemsha ama kukaangwa mara nyingi pamoja na vitungu na nyanya ni mboga ambazo nazi.

Nachaji kifaa changu mara moja kwa siku, na iyo huwa asubuhi mapema kabla nilekee kazini na kifaa hicho huhifadhi moto hadi jioni. Nachaji kifaa changu mara moja kwa siku, iyo ni asubuhi mapema kabla niende kazini.

Wazozuri ni nilo nalo kwa sikuwa leo ni kujitahidi kufanya jambo moja kwa umakini na kwa moyo wote Badala ya kufanya mambo mengi kwa haraka Naona leo ni bora kuchagua kazi moja muhimu na kufanya vizuri Wazohili lintani saidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ubora wa kazi yangu.

Si ni Kenya tunapiga kura badaa ya miaka mitano, kwani kupiga kura huwa ni haki yangu ya kidemokrasia. Napiga kura ili kuteua ama kuchagua rais, mbunge, governor, senator na makili.

Kuwa shughuli zangu ama juhudi zangu zimetambulika, kazi ina kuonekana matokeo ya kazi ninayoifanya, napopata pongezi ama kuona kazi yangu inaleta faida huongeza hamasa ya kufanya kazi zaidi na pia malengo ya kibinafsi kama kujifunza ujuzi mpya na kujiendeleza hunipa ngu.

Napendelea kitanda kizuri kwa sababu hunipa au usingizi mzuri na mapumziko ya kutosha. Kitanda hiki pia husaidia mwili wangu kupupumzika vizuri na kuzuia maumivu ya mgongo au shingo. Na usingizi mzuri hunifanya niamke nikiwa na nguvu na umakini wa kazi.

Najifurahisha vipi wakati wafuraha, wakati wafuraha najifurahisha kwa kusherekea mambo madogo yanayo nifanya nijisike vizuri, nasikiliza muziki ninayoupenda, nacheka na marafikai ama familia, najipa muda wa kupumzika wakati mwingine mimi hujipa zawadi ndogo kama chakula na chokipenda au matembezi mafuku.

Nahifadhi data yangu wapi nahifadhi data yangu kwenye simu, kompyuta na huduma za mtandao cloud kama vile Google Drive ama iCloud hii hunisaidia kulinda taarifa zangu zisipotee endapo kifaa kitaharibika pia nahifadhi nakala ya ziada kwenye kifaa cha nje kama flash disk ama hard drive.

Napenda kwenda madukani siku ya jumamosi baada ya kuosha na kufanya usafi kwani huu ndio wakati ambao ninaomurwa. Wa kuenda kuangalia bithaa, vyombo vya kula na vifaa vinginevyo ambavyo nahitaji kwa juma lijalo. Napenda kuenda madukani siku ya jumamosi.

Najikinga vipi na jua kali? Najikinga na jua kali kwa kuvaa nguo nyepesi na zenye rangi angavu, pamoja na kofia ama miwani ya jua, pia na jitahidi kukaa kivulini hasaa wakati wa mchana jua inapo kuwa kali, nakunywa maji mengi kunisaidia kuepuka upungufu wa maji mwilini wakati mwingine na tumia mwavuli.

Naam natumia mitandao ya kijamii kwa minajili ya kuwasiliana na familia, marafiki na ndugu waloiko maeneo tofauti na vile vile kujiburudisha kwani huwa na video na mziki.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi. Ni kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine kupitia kazi za pamoja nimejifunza kusikiliza mawazo wenzangu kugawana majukumu na kutatua changamoto kwa pamoja. Pia nimejifundisha uvumilivu nidhamu na uwajibikaji.

Lahasha siishi mahali ambapo nilizaliwa kwa sababu tulihama kutoka na mgogoro wa familia na kijamii na tukaelekea mahali pengine. Ambapo nafurahia maisha kwa mahali kumetulia na hakuna.

Watu ambayo inanichukiza zaidi ni kuvitia vidole vyao kwenye mianzi ya pua Alafu kutumia mikono yenyewe kusalimia watu. Tabia ya watu inayonichukiza ni kutia vidole kwenye miazi ya pua na kutumia mikono yenyewe kusalimia watu, hilo.

Kwa kupendeza ni rangi ya kijani kimbichi, na kwa sababu rangi hii inanipa utulivu na hisia ya uhai Rangi hii pia huhusishwa na mazingira ya asili, kama miti na mimea, hivyo huwa inanifanya nijisikie karibu na maumbile. Pia kijani kimbichi husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta amani.

Juisi nayoipenda zaidi niile juisi ya embe napenda juisi hii kwa sababu inaladha tamu ya asali na harufu nzuri Pia inavirutubisho vya kama vile vitamini vinavyo saidia kuimarisha afya ya mwili na juisi hii hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kuburudika hasaa wakati wa jua kali.

Natoa sadaka na michango, natoa sadaka kila juma pili kanisani. Ili kubariki madhabao na michango katika jamii ili kusaidia wale matoto yatima wasiyona kara ya ku.

Nacheza ili nafasi ya mshambulizi matata. Akwani ulengaji wangu wa shabaha kupiga mashu.

Kwa sababu mimi ni mwanamme katika jamii yangu wanaume hawakubaliwi kuvaa vipuli na hivyo wa sivai vipuli kabisa na najaminia a mimi ni mtanashati kweli kweli na nanatumia mapambo mengineyo Ila sivai vipuli navaa ushanga na bangili sivai ama sipendi kuvaa vipuli kwa sababu itikadi na.

Napenda kukaa mahali ambapo pana kimya, mahali ambapo pametulia kwa sababu mahali hapa, hunipa utulivu wa akili kimya hunisaidia kupumuzika, kufikiria vizuri na kupanga mawazo yangu bila usumbufu na pia hunisaidia nijiskie salama na mwenye amani na kujielewa zaidi.

Anapenda kufanya nini na familia yangu, anapenda kupiga gumzo na familia yangu kushiriki katika maongezi mbali mbali na pia kuchukua picha na video za kumbu.

Pata habari kutoka kwa vyombo vya dola, kama vile redio, televisheni a redio radio 47, televisheni ya citizen, na mitandao kama vile youtube.

Huu kwa maana huwa na bidhaa zote bei yake huwa anafusigali alafu huduma huwa ni ya.

Kifaranza ndio lugha ambayo ningependa kujifunza zaidi kwa sababu nimegundua ni lugha rahisi endapo mtu ana ile ari ya kujihamu ya kujifunza na pia ni nao rafiki wenye ambao kila wiki.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya ugriki, iliyoko, bara ulaya, ama bara uropa, ni nchi ambayo ina amani, ina makavazi, tofauti, tofauti, ningependa kutembelea mji wa anthens, na mji huu una mabustani ya kufana, mbuga za wanyama ambazo zinapendeza kwelikweli, manthari yake inavutia alafu kuna mito, milima, mabonde, ambavyo ni mingo tu ambayo inapendeza zaidi na watu wanaishi kwa amani.

Wakati nahitaji msaada kazini, mimi hufanya yafuatayo, natambua tatizo ni lipi, ili nijue msaada ninaohitaji, nitauliza msaada mapema kwa wenzangu ama msimamizi bila kugopa, nieleze wazi wazi, pale ambapo nimekwama, kisha nisikilize ushauri na nijifunze kutoka kwa wengine.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi ya kijani kibichi, hasa hii mimi huiona katika mimea, rangi huashiria maisha, uhai na matumaini, inahusishwa sana na asili kama miti, majani na mimea, hivyo huleta hisia za utulivu na amani ya moyoni, pia husaidia kupunguza msungu wa mawazo na kunileta hali ya usawa.

Kwa mara nyingi natumia programu za mawasiliano kama WhatsApp na simu kwa kuwasiliana na watu. Pia natumia programu za mitandao ya kijamii kama Facebook ama Instagram kwa kupata habari na burudani. Kwa kujifunza na kazi natumia Google, YouTube na programu za kusoma na kuandika.

Nawe nishaji kazi na maisha kibinafsi kwa kupanga ratiba na kujua muda wa kazi na mapumziko Ninatimiza majukumu ya kazi kazini na nikisha maliza najiweka mbali na kazi nipumzike. Na pia natenga muda wa familia, marafiki na mambo ninayopenda ili kunisidia kupunguza msongo wa mawazo.

Napenda mazingira ya kazi ambayo ya nautulivu na nisafi. Napendela mahali penye mwanga kutosha, mpangilio mzuri na kelele chache ili niweze kuzingatia kazi. Mazingira pia ya wenye heshima ushirikiano na masiliano mazuri ili kunifanya nijisikie huru na mwenye motisha kazini.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine, nafanya kazi hii kwa kuwasiliana wazi na kusikiliza wengine, inayaheshima mawazo ya wenzangu na kushiriki maoni yangu kwa utulivu, na tekeleza majukumu yangu kwa wakati, natoa msaada pale inapohitajika na ninatunza heshima na uvumilivu.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya uhasibu katika kampuni yetu. Kazi hii huhusisha kurekodi, kuchambua, kuhifathi taarifa za kifedha za kampuni ama taasisi. Mimi huhakikisha mapato na matumizi yanaandikwa kwa usahihi kuandaa ripoti za fedha na kusaidia katika kupanga bajeti.

Napenda kuvaa nguo rasmi ama za kawaida kulingana na tukio. Nguo hizi huwa zinafaa ziwe nadhifu. Halafu nachagua mavazi yanayonifanya nijisike huru na mwenye kujiamini. Kama shati ama mavazi rasmi yasio na kelele. Napendelea rangi tulivu na safi.

Napenda kutumia muda na familia yangu vipi? Na kwa kupiga gumzo, ama ungezi ya moja kwa moja, hadithi, kukumbushana kumbu kumbu za kitambo, na pia kuvila vyakula mbali mbali, na pia kufanya utani, vichekesho, na, kupiga picha na kurekodi video, kwa majuku ya kumbu kumbu kwa miaka iz.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile harufu tulivu na ya kupendeza. Napendelea harufu za asali kama mauwa majani mabichi au manukato yasiyomakali. Harufu hizi hunipa utulivu wa moyo, kunifurahisha na kunisaidia kupumzika.

Mwenye kazi ya uhasibu katika taasisi yetu Wahasibu ni ili taluma ya kurekodi kupanga na kuchambua tarifa za kifedha Hii husaidia kujua mapato matumizi, faida, au hasara ya biashara matasisi viongozi upata tarifa sahihi za kufanya mamuzi bora, kupitia kwa ripoti.

Naam nimewai kulima, kulima nishawai kulima, kulima kunanipa furaha utulivu wa akili napenda kuandaa shamba, kupanda mbegu na kuzitunza hadi zikue nishawai kulima, mara nyingi nikiwa nyumbani kulitengeneza shamba kuwa tayari kwa kupanda mimea.

Mafanikio ya kibinafsi ninayothamini kazini ni uwezo wa kutimiza malengo niliowapanga kwa wakati na ubora wake Najivunia kuboresha ujuzi wangu na hatua hatua, kuna matakeo ya juhudi zangu zikionekana na ndiyo mambo ambayo natathmini kazini.

Naam napenda mvua kwa sababu mvua hunipa utulivu na furaha ya kipekee. Na sauti ya matone ya mvua hunisaidia kupumzika na kufikiria kwa utulivu mvua pia huburudisha mazingira kufanya ardhi kuwa na rutuba na mimea kukua vizuri ndizo sababu.

Nanywa maji. Maji ambayo inatosha kwa kila siku ili kudumisha afya yangu, takribani glasi sita. Maji kwa siku, hutegemea shughuli ninazo fanya na hali ya hewa, kunywa maji hunisaidia kubaki na nguvu, kuboresha umakini na kufanya mwili wangu ufanye kazi vizuri siku nzima.

Anasiliana vipi na wafanyi kazi wenza angu kazi ni hako kupigia timu iliwezi kwa hapa maigizo kwaandikea baru wa pepe hako ujumbe wa kazi ama kwaandikea harafafu.

Amazaru kutoka dirisha ninaona kuna fahari wawili wanao zila nyasi, vile vile kuna kuku, ambao wana chakura, kutafuta chakula, kuna bustani zuri, ambalo kuna ndege wa aina, ainati, wanageni na kuziimba nyimbo, alafu pia kuna mimea, matunda, kama vile maembe na hivyo na kumbali zaidi.

WhatsApp, Facebook, Twitter, na vile vile katika YouTube ambapo nafata zile vile mifereji ya televisioni kama vile Citizen NTV ambayo huwa na habari kem kem. Hizi ndizo vyombo ambavyo.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Kwa sababu kwa kuamka mapema kunanisaidia, nipange, nipatia muda wakupanga siku yangu, bila msongamano wa mawazo alafu pia huboresha afya msangamana wa mawazu, kufuata ratiba nzuri ya usingizi, na kupunguzi wa msongu wa mawazo. Pia hukuza nidhamu kuamka mapema hujenga tabia kuajibika.

Ili kuzuri na mazingira, nimepunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kudumu, na ninatenganisha taka na kuzilejelea inapowezekana, napanda miti na kutunza mimea ili kuboresha hewa, natumia maji na umeme kwa uangalifu nisiharibu ovyo, natumia usafiri wa pumuweza kutembea kwa mingu inapowezekana.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mchezo wa masumbwi. Huu ni mchezo ambao huhitaji, wale wanamichezo, wawe watulivu, wenye bidi, wasiwe watu wa kukata tamaa na. Pia wawe watu ambao wanamakinika zaidi kwa sababu ni mchezo mgumu, alafu hua hatari sana kwani hadi mtu anaweza kupoteza maisha yake asipokuwa mwangalifu.

Wakati wa wasiwasi, huwa nafanya nini? Huwa nachukua pumzi ndefu na taratibu ili kutuliza mawazo. Na najitenga kidogo na kelele au chanzo cha msongo wa mawazo. Na naandika ninachohisi na kuzungumza na mtu ninayemuaminia. Nafanya shughuli nyepesi kama kutembea ama kusikiza mziki mtulivu.

Ndevu kwa sababu, ndevu zinanipa mwonekano wa kukuminia na utu ndevu pia hunifanya nijisike tofauti na huru kujieleza, pia hunilindia ngozi ya uso dhidi ya jua na baridi.

T-shirt ni rahisi na zinanipa uhuru wa kusongea. T-shirt ni nyepesi hufaa kwa hali nyingi za hewa na hunifanya nijisikie huru siku nzima. T-shirt pia uchanganywa na nguo nyingine na zinafaa kwa kazi zisizorasmi.

La hasha siwezi ishi siku moja bila teknolojia kwa sababu na hitaji simu yakuniamsha asubuhi na itaji simu pia kufanya malipo kwa kwani account zangu za benki ziko kwenye simu na pia simu nahitaji kufanya utafiti na kujaza baadhi ya ripoti za kazini kwa kutumia simu hiyo.

Timbora ya Kirubi kimarekani ni timu ya New England Patriots kwa sababu ya mafanikio mengi ana ushindi wa superballo ameshinda ya takribani mara sita na pia ina wachezaji wenye nidhamu wenye vipaji na matukio yake uwanjani ni mazuri zi.

Nafanya nini kwanza napoanza kazi, ninapoanza kazi, kwanza mimi hupanga siku yangu kwa kuangalia majukumu muhimu ya kufanya, najiwekea vipaombele ili nijue kazi gani nianze nayo, kisha nahakikisha mazingira kazi ni safi na tulivu ili niweze kuzingatia, nachukua muda mfupi kujetarisha kisaikolozia na kueka malengo ya siku.

Unapenda kufanya kazi nyumbani na kwa sababu kufanya kazi nyumbani hunipa, utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu Nikiwa nyumbani napunguza usumbufu wa safari na kelele hasa ofisini.